Mimi huwa napenda majira ya jua. Kwa manake majira ya jua napenda kuogelea. Kisha bado majira ya jua huwa ni ya bahati kwangu.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa ni kutembea huwa napenda kutembea kwa maana ukitembea mwili wako unatulia vizuri kisha maramingi huwa natembea asubui ni kienda kazini na pia tukirudi kazini.

Mimi ninapenda kula chapati na maharagwe. Maana hii chakula ikiingia kwa tumbo unasikia vizuri sana. Kisha haishibishi vile sana.

Mimi hupanda bodaboda. Kwa maana hiyo huwa ni haraka nikienda kazini. Hata nikirudi kutoka kazi bado napanda bodaboda.

Vile na wakaribisha wafanyi kaziya wapia ni naonesha. Kila chumba cha sehemu ya kazi kama ni mahali ya kuewenda kujisaidia na vitu vingine mi.

Data yangu mimi nina hifadhi kwenye kompyuta. Vile vitu muhimu vya kazi, mapicha, mavideo, ni naifadhi kwenye kompyuta.

Hapo kwenye vifaa, vifaa ni mingi. Inaweza kuwa ni nguo na kama ni nguo huwa naosha na safisha maramoja kwa wiki.

Hapana mimi kwa sahi sivai saa ile saa nilikuwa ninayoivaa iliharibika nikapeleka itengenezwe. Lakini saa huwa nzuri.

Mimi ninapenda mwezi wa disemba. Maana huu ni mwezi uko katika mwisho wa mwaka na huwa kunakuwa na masherehe mingi. Chakula kwa wingi na vinywaji kwa wingi alafu pia ni mwezi wa upendo.

Mimi ninacheza na dada yangu mdogo mara mingi huwa simu. Kama ile inayoitwa Ludo huwa inafurahisha sana.

Ndiyo mimi ninaweka picha zangu kwenye mitandao kama vile facebook, telegram na tiktok ili niweze kupata wafuasi wengi na marafiki wengi ndio nipate upendo mingi.

Ule mwandishi ninayempenda wa vitabu anaitwa wala bin wala. Kwa maana alikuja shuleni kututembelea na kutupa mawaidha nilipokuwa nasoma.

Basi mimi nimeweza kusoma katika kaunti ya kajiado nimeweza kusoma katika kaunti ya nairobi na katika kaunti ya nairobi nilisomea upishi.

Mimi ninapenda kuchora. Picha ambazo ninapenda kuchora ni zamagari. Huwa zinanifurahisha sana alafu zinanituliza pia akili na mawazo mengi.

Basi mimi kinywaji ninayoipenda inaitwa novida. Huwa linaonja vizuri. Napenda kuikunywa baada ya kazi na ikiwa baridi.

Basi mimi likizo yangu ya ndoto huwa ni niende mahali kama pwani ama amerikani alafu niwe na wanawake wengi.

Swali zuri sana. Mimi ningependa kuwa na uwezo wa kupotea. Na kuwa sionekani. Ndiyo. Maana kuna vitu vingi ningeweza kuvifanya na nisionekana.

Ndiyo, mimi ninafahamu majirani zangu maana, ninapatana nao asubuhi, nikienda kazini, nikitoka kazini, nivizuri sana.

Ndiyo mimi nisha waifanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa ni kazi ya kanisa. Watoto walikuwa nakuja kanisani kujifundisha mambo ya mungu. Sasa nilikuwa nasaidia katika madarasa.

Mimi ninapenda kula ugali. Maana ugali inashika tumbo yaani inafanya usikie kama umeshiba. Napenda ugali mboga na samaki.

Nini ninapendelea joto kuliko baridi kwa maana baridi inaweza kufanya hadi ukakuwa mgonjwa. Ndiyo maana napenda joto.